Neno changanua ni sawa na neno fafanua. Basi unaweza ukasema katika sentensi ya kwamba, mwalimu aliweza kuchanganua mada lile kabla ya wanafunzi kuanza kujadili.

Hili, mtu kuweza kufanya uamuzi wa busara anastahili kupata maoni kutoka kwa wengine. Akizingatia maoni kutoka kwa wengine na vile vile akafanya utafiti, basi atakapofanya uamuzi utakuwa ni uamuzi bora zaidi.

Tutakua na mazungumzo kuhusu jambo hilo wiki ujao.

Babu alituhadithia hadithi ya maisha yake alipokuwa kijana.

Nimesakinisha programu ambao utanisaidia kusajili wafanyikazi.